Mimi huwa napendelea surwali au sketi? Mimi napendelea surwali. So suruali ndio moja ya vazi ambalo. Kwa tamaduni zetu, ndio suruali. Sisi watu wa kiume, ndio vazi ambalo tunavaa. Ningekua kike, ningependelea sketi. Lakini mi napendelea suruali kwa sababu ndio vazi langu. Na ndio ninalo stahili kuvaa.

Jamii yangu naisaidia pare wanapo itaji msaada wangu au pare napo ona pungufu au changamoto inayotokea ndani ya jamii yangu Ntashirikiana nayo iri kutatua rile changamoto linalokuwa nimekabili ndani ya jami Lakini njia moja wapo mbao mi huwa naitumia ndani ya jami yangu ni kushiriki katika baadhi ya mikutano inayokuwa miandaliwa ndani ya jami yetu ni njia moja wapo ambao tunapata habari iri niweze kushirikiana na jami yangu.

Ndiyo, ripoti za kazini uwa naziandaa na kupitia kuandaa ripoti za kazi ndo uwa najua kipi ambacho kinaitajika ndani ya ripoti kipi ambako nmefanya bora ndani ya mda uwo kuandaa ripoti kipi ambacho niboreshe ndani ya uwo mda.

Mimi napenda AC. AC naipenda kwa kitu kimoja. AC ninao uwezo wa kutaka ni hari gani naitaka kwa muda huo. Yaani ninauwezo wakwendesha hari gani niitake kwa muda huo. Kama naitaji baridi sana, kama naitaji joto sana. Kwangu ni moja wapo ambacho kitu mi nakipenda. Napenda AC. Hili niweze kuyiendesha mimi mwenyewe. Hari gani ya hewa niitake.

Jukumu ninalolipenda kazini, mimi napenda kusimamia. Ni kati ya jukumu ambalo mimi nalipenda sana kazini. Na jukumu jingine ambalo nalipenda ni kufanya kazi za siri. Yani kazi ambazo, zinahitaji mtu mmoja afanye. Ndo kati ya jukumu ambalo nalipenda sana kazini. Kwa sababu kupitia hilo najifunza mambo mengi.

Mimi unapenderea kusoma gazeti au habari mtandaoni Unapenderea sana kusoma abari mtandaoni. Habari mtandaoni naipata habari kiwarisia inaezaikawa kwa video au kwa kusoma mtandaoni napenderea kusoma Yani napenderea kusoma abari mtandaoni Kwa soona za nikaipata kwa warisia na kwa waraka zaidi.

Kwa siku ya leo wazo ninalo nzuri ni wazo la kujua namna ya kufanya trading cryptocurrency, forex ndiyo wazo nzuri ambayo nilionalo. Nijifunze namna yaani namna gani ambayo nitaweza kutengeneza fedha ya kupitia trading kwa kujua yaani.

Ndiyo, nafanya kazi kushirikiana wenzangu au na watu wengini Kuna baadhi ya kazi ambazo na kwa zinaitaji ushirikishuaji na ushirikiano baina ya watumishi wenzako au baina ya wale watu na ufayanu kazi au zinaitaji mawazo ya watu mbadara ili kufanikisha hiyo kazi Kwa ndiyo, nafanya kazi kwa ushirikia na watu wengini.

Timu yangu bora ninayoipenda ya miguu ni timu ya mpira wa miguu ambayo inaitwa Arsenal Arsenali ni timu moja wapo ambayo naipenda sana labda unaweza kutueleza nitangu lini umeanza kuipenda hii timu Nitangu nilivo kuwa mdogo, hii timu ndo nilianza kuipenda una kumbuka mchezo mgani uliokushangaza? Mchezo ulionishangaza ni mchezo wa Manchester United na Arsenal huo mchezo tulifungwaga goli saba ndo mchezo ulionishangaza zaidi Ungependa kueleza ni wachezaji gani unampenda katika timu hii nampenda bukayo saka Naitaji nini timu yako inaposhinda Najisikia vizuri yaani najisi mwenye furaha na bashasha.

Napenda kusoma vitabu vya maarifa, lakini pia napenda kusoma vitabu vya adithi vitabu vinavo funza kitu fulani, vitabu vinavo zungumzia biyashara, lakini pia napenda kusoma vitabu vya adithi adithi baadhi napenda Hila vitabu vya kufundisha biyashara, kufundisha hafya, ndo vitabu ambavyo minapenda kuvisoma.

Mimi vyote kwa ujumla navipenda, napenda kusimamia lakini pia napenda kusimamiwa. Kwa sababu kila kimoja kina faida zake Ukisimamia ni unajifunza mambo mengi unajifunza namna ya uongozi, namna ya kuishi na watu mbali mbali. Lakini pia ukisimamiwa unajifunza namna ya utendaji wa kazi katika hali yoyote hali ya haraka au hali ya kawaida.

Chakura, napenderea chakura chenye mafuta au kisichokuwa na mafuta? Mimi chakura nacho penderea, napenderea chakura chenye, kisichokuwa na mafuta. Kama kinamafuta, kinamafuta kiasi kidogo sana. Hida kisichokuwa na mafuta, ndo chakura miku wangu bora. Kwa ito chakura, ntajiisi mwenye fulana amani kupita ito chakura.

Ndiyo napenda kucheza ngoma Asa ngoma za asili Lakini pia hata ngoma zinazo pigwa tukiwa ibadani Napenda ndiyo kucheza ngoma ngoma zinamitindo yake ambayo inafrahisha Inatueka sote kwa pamoja ngoma ndiyo napenda kucheza sana.

Kumbukumbu nzuri ya shule, ambao ni nayo, kumbukumbu nzurii ya shule ni ni kumbukumbu ya mimi kupata marks nyingi, nilipongezwa ilikuwa mtihani wa English lakini mwalimu pia alinisifia, nikati ya kumbukumbu yangu bora sana ambao niliwaikusifiwa darasani.